Napenda sanaa ya aina mingi ila huwa napendelea sanaa ya aina ya wanyama waliochongwa angalau nijibambe pia nijifurahishe niwaone wanafananaje angalau wawe wanapendeza na wanavutia hii sanaa ya michoro, michezo, yote.

Ndio mi hupenda chombo, kupiga chombo cha muziki aswa tarumbeta huwa napiga tarumbeta na huwa tunafunzwa na walimu jinsi ya kucheza pano kwa kuicheza tarumbeta kuna kitu kwa kimombo yaitwa scale see naijua kuicheza, najua kucheza wimbo wa taifa wimbo wa Afrika mashariki najua na pia kando na hiyo najua sehemu za tarumbeta, najua pia tushaienda mashindano kucheza tarumbeta tukawa nambari mbili.